Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati. Napendelea mwanga wa kati kwa sababu mwanga mkali unaniumiza macho una sababisha niangalie kwa kufumba macho ili kupunguza ukali wa mwanga.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni utendaji kazi, ufuatiliaji, kila sehemu na kila mahali pa kazi na kuwasihi wafanyakazi kuripoti na kufanya kazi kwa juhudi na kuhakikisha kila kazi imetimia na imefanyika kwa ufasaha.